Unapenda kusoma vitabu vya haina gani? Mi upenda kusoma vitabu vya ina mbalimbali kulinga na mahitaji na wakati. Nachagua vitabu vya ilimu kama hisabati, sayansi na historia za kuongeza ujuzi wa maarifa. Pia ufurahia kusoma vitabu vya hadithi riwaya na tamaduni za wata ili kupata burudani kufahamu maisha ya watu wengine. Wakati mwingine usoma vitabu vya biyashara kilimo na stadi za mikono ili kuboresha maisha yangu. Kusoma vitabu nasidia kujifunza mambo mapya. Kuimarisha akina kupata furaha ya ndani.

Je, unapenda kuvaa kofia? Ndiyo mi, kuvaa kofia ni jambo nzuri kwa sababu husaidia kulinda jua kali au baridi na pia unaweza kuwa mtindo mzuri. Kofia inaweza kulinda uso na nywele kutokana na miale ya jua, vumbi na mvua. Pia unaweza kuongeza haiba ya mtu na kumfanya aonekane tofauti na kuvutia zaidi. Kwa wakati wa baridi kofia ya pamba au ya manyoya husaidia pia kuweka joto mwilini, kwa hiyo kofia sio tu kitu cha mtindo bali pia ni kinga ya faraja.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Siku yangu ya kuzaliwa ni siku ya furaha na sherehe na kila mtu anaweza kusherehekea kwa namna yake. Kwa kawaida watu huanza kuwa na chakula kwa chapa moja marafiki na familia mara nyingi kuna keki ya kuzaliwa baluni na mapambo. Wanaweza pia kushiriki mchezo wa shughuli za burudani, kutoa zawadi na kutoa shukurani za mwaka mpya wa maisha wengine upenda siku iwe utulivu, wakilala muda mrefu, kutumia muda, kufanya kitu kina wanachokipenda kukama kusoma kucheza au kutembea nche. Kimsingi ya kuzaliwa ni fursa ya kusherehekea maisha, furaha na upendo wakaribu na wengine.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Kutoka dirishani mwangu ni naona manthari tulivu mazuri, miti inawajani niya kijani inayotokeleza kwa upepo, na dege wadogo huruka kwenye huku na huko. Asubuhi anga hukuwa rangi ya uthurungi na njano huku inje ikiangaza nyumba na barabara. Wakati mwingine mvue inanyesha kidogo ikilete utulivu wanafuraha watoto. Watoto wakicheza nje huongeza maisha kwenye manthari hii.

Jee, unapenda maua, ndiyo, napenda maua sana, maua univutia kwa uzuri wao rangi tofauti ana arufu nzuri yananifanya njiskie furaha na utulivu ninapoyaona asa yakiwa bustanini na porini, pia maua unifanya mazingira yaonekane safi na yenye uhai wakati mwingine utumiwa kuonyesha upendo, furaha na eshima jambo nalongeza maana yake. Maua uleta amani moyoni na unifanya nithamini uzuri wa asili.

Jee, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unisaidia kuelewa mitanzamo tofauti ya watu. Maoni unipa taarifa nzuri kuhusu bidhaa, huduma na muda fulani kabla kufanya uamuzi. Pia hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuona jinsi watu wanavyofikiri na kujieleza. Ingawa baadhi ya maoni ya naweza kuwa ya kupotosha. Kusoma mengi unisaidia kuchambua na kuchukua ya liyo na manufaa zaidi.

Unapenda kula wali au ugali, napendea kula ugali kuliko wali. Ugali hunishibisha zaidi na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Pia chakula kinachopo endana vizuri na boga, nyama na samaki. Iyo hunifanya nifurahie mlo wangu zaidi. Ugali ni chakula cha asili kinachopendwa na watu wengi na hunikumbusha mila na desturi zetu. Wali nao ni mzuri hasa ukiwa umeandaliwa vizuri lakini kwa upande wangu ugali hunivutia zaidi na hunifanya nijisikie nimeshiba na kuridhika.

Unapendelea viatu gani? Unapendelea viatu vinavyokuwa raisi na vya starehe. Kwa kila siku napenda viatu vya mchezo na kwa sababu inanipa uraisi wa kutembea na kufanya shuguli nyingi bila kuumiza mguu. Wakati mwingine napenda vyatu vyarangi zuri, zinafaa mtindo, asa kwa sherea au sherekia tukio fulani. Muhimu kwangu ni kwamba vyatu viwe zuri, mzivunje mgu na vinafaa kuwa na maali nilipo. Vinafaa kwa maali nilipo. Kwa hiyo shi starehe na ufanisi ndizo zifa za wapendelea kwa vyatu.

Harufu gani unayoipenda napendelea harufu ya maua safi hasa waridi na maua ya vanilla. Harufu hii hunipa hisia na utulivu ya furaha hunikumbusha asili ya bustani tulivu. Pia napenda harufu ya chai moto au kahawa, kwani hunifanya nijisikie vizuri na unachochia hisia za amani na unafu. Kwa jumla, harufu ninazozipenda ni zile zinazofanya moyo wangu utulie, zikatoa furaha ndogo ndogo na kunifanya ni thamini mazingira yangu.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

Masafari ya magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Labda ni mpigie mwenye kiti barua ni mwambia nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingini zaidi fupi nathani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Sikize muziki hili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu je ninazitumia zota nadhani nusu tu. Nizifuate zile zizitumia, nina chukua nafasi programu ya maslione ni muimu ni tunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku, nina nisaidia kupata njia. Programu za mchezo, je zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine ni programu za kusoma abari, katha ni za aina moja, nitaweka moja tu bora zaidi programu za bengi ni lazima. Nalipisha mbili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Mitandao ya kijamii na chukua muda mwingi, ni ko pale kila saa naangalia watu wanachapisha nini, je hii ni matumizi mazuri ya wakati, sioni kubwa, sioni faida kubwa, naona picha za watu za maisha ya wa mazuri, ninahisi vibaya lakini najua wanaonesha sehemu nzuri tu, sio uhalisilia wote, naitaji kupunguza muda huo. Labda nitaweka kikomo, dakika thelathini kila siku tu nitachapisha vitu vya maana sio kila kitu siyatafuta sifa za watu nitatumia mda wangu vizuri zaidi nitasoma vitabu au nikungumza na familia maisha ya ukweli ni muhimu kuliko maisha ya mtandaoni.

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitaji kila siku. Nitanunua kabichi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja nathani kilo mbili zitatosha. Samaki pia ni mzuri nitakula siku mbili au tatu, maziwa ni muhimu kwa watoto nitanunua ludo moja, matunda kwa watoto, machungwa kwa maembe hapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha hebu nihesabu. Labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei.

Asubui tayari, lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri, naona jua linaangaza. Je, nichukue chei au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani, yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri buluu ni bora kwa leo nina mkutano saa nne lazima nijiandae mapema. Ebu niangalie maelezo ya jana, nisisumbuke mambo muhimu siku ya leo kuwe nzuri tu.

Mwalimu alinipigia jana, anasema mtoto wangu ana kazi ya nyumbani je ni lazima ni kweli lazima nizungumuze naye leo yeye anasema amefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema, la, tofauti. Inaitaji kuelewa nini kinaendelea, labda anacheza sana, anasahau masomo nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri, bila elimu utakuwa unanishida badaye nitakaa naye kesho jioni tuangalie kazi zake pamoja nitamsaidia kama ana uweleo watoto wanahitaji msaada kwa wazazi sio lawama tu.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu, naono watoto wamefika tayari kutoka shule, ninauchovu lakini lazima niandae chakula, nitabadlisha nguo kwanza, nivae nguo za nyumbani, nifanya nini haraka kwa chakula? Kuna wali wa jana, nitaupasha na mayai. Rahisi ya haraka, watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Baada ya kula, baada ya kula tutasafisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao shule naona wamemaliza vyema. Nitaandaa nguo za kesho, ili asubuhi isiwe na haraka. Jioni ni wakati wa kupumzika na familia.

Je, nichukue basi au pikipiki leo? Basi ni la salama lakini litachelewa. Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inasumbua. Nadhani leo nitachukua basi sina haraka sana. Na ule ni shilingi mia mbili tu, ni nafuu. Nitakaa kwenye dirisha, niangalie mitatu inapopita. Napenda kuona watu na shughuli zao za asubuhi. Kila mtu au ana hadithi yake. Stesheni ya basi iko mbali kidogo na nyumba nitatembea dakika kumi na ni mazoezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema nitakunjua kabla ya kuanza kazi.

Nina njaa sana, jee, nipike nini leo, kuna wali na maharagwe apo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda murefu, nathani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga, ninavyuma viyazi na karoti, nitaongeza pilipili kidogo, spendi chakula kisicho na latha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahia, watafurahi, ninaitaji kuanza kuandama mapema kabla wajaja kutoka shule. Kazi ya kupika nizuri lakini leo nimezeka kidogo.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilinunua jana. Nitaupika na mnazi, watoto wanapenda mchuzi na wazi. Nahitaji limau na tangawazi kumtia ladha, je niendee ugali au wali, nadhani wali nibora, unaiva haraka. Nikitaka vitungu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima ue na ladha zuri, familia wanatarajia chakula kizuri, ntapika pole pole, wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi. Nitaita watu wote tulale pamoja.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

Mteja alinipigia akiwa na hasira leo. Yeye alisema huduma yetu ni mbaya. Nilimsikiliza kwa makini bila kumkatiza. Baada kuelezea, nilijaribu kumtafuta uvumbuzi. Tatizo lilikua rahisi, lakini alitaka kuzungumuza na msimamizi. Nilimwekelea kwa afisa mkubwa, kazi ya huduma wa mteja ni ngumu mara nyingi. Watu wanakua na hasira lakini lazima niwe na subira. Nikionyesha huruma na ufahamu, wanatulia. Sio wote wanakua wakali. Wengi ni wapole, nazima nisipokee hasira zao kwa moyoni. Ni kazi tu, sio mimi binafsi, nitafanya vizuri zaidi.

Napenda kupanda mbaoga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri. Tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi inanipea amani na moyo. Ninapokuwa shambani nasahau masumbufu ya kila siku. Nafurahi kuona mimei ikikuwa ni kama kulea watoto. Lazima ni nyuzia maazi leo. Juali limekua kali. Ntavuna nyanya wiki ijayo. Zimeiva. Naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari ni tulia. Itatokea nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora mvua haitaitisha haraka. Itakunjua tu hapa nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza nyumbani. Wanafurahia na mvuwe. Wanasema wanataka kwenda nje wakaangamize maji. Lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku ya za mvua ni za kumpumzika na familia, nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni, watoto watapenda, baridi kama hii, itaitaji supu ya moto.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

Hewa leo ni baridi. Sana. Mvua inaonekana itanyesha. Jee? Nichukue mwavuli wangu. Lazima nichukue siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nivishe jaketi. Nadhani jaketi ni lazima leo. Anga limeanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii na inanifanya natamani chai la moto. Nikifika kazini nitanunua chai hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Ninahitaji kwenda sokoni, je nina orodha yangu? Hebu niangalie unga sukari mafuta ya kupikia na sabuni. Nimeandika yote? Ninahitaji pia kunua mboga vitunguu na nyama. Bei za vitu zimepanda sana wiki hii, lazima nitumie pesa kwa akili, je, nitanunua kwa wingi au kidogokidogo? Kwa wingi ni ninafuu zaidi, lakini pesa sasa ni chache, nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa kwa mengine, duka lile kubwa linapunguza leo, nitakwenda huko.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda boga shambani nitapata mahindi na maharagwe wiki hii Arthi haiko tayari nimeshalima wiki iliyopita mvua itanisaidia mimemea kukuwa haraka naitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mchuuzi yeye ana mbegu za aina mzuri. Zitazaa sana. Msimu huu ni raha kwa mkulima wote. Lazima nitumie wakati huu mzuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda, wajifunze pia mavuno mazuri yatatusaidia familia mzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo ninakula vyakula visivyo vya afya sana naomba nianze kula matunda na mboga nikunywe maji mengi kila siku sikunywi ya kutosha daktari alisema maji ni muhimu sana kwa mwili nahitaji kupunguza chumvi na sukari nina tabia ya kula cha kula cha usiku, hiyo siyo zuri nadhani nitaacha hiyo, nielekeze kulala mapema afya ni mali, lazima niitunze vizuri, nitaanza leo sitasubiri kesho mwili wangu utanishukuru baadaye.